Nimewai kusafiri masaimara pahali pazuri sana penye maandhari ya kuvutia na wanyamapori wengi. Pia nimeshawai kuenda naivasha nikafuraia hali ya ewa safi, ziwa zuri na mazingira tulivu yaliopendeza sana. Kusafiri maeneo haya kulinipa mapumziko ya akili na kumbukumbu zuri sana.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu na nawaheshimu na kuwajali kwa sababu wao ni chanzo cha busara na malezi yangu. Huwa na wasikiliza, wanaponishauri na ninaitaji, jitahidi kuwasaidia pale ninapoweza. Mahusiano yetu ya mejengwa, juu heshima, mawasiliano mazuri na upendo.